Hapana sipendi chakula cha haraka napenda chakula ambacho kitanisaidia kwa mwili wangu, chakula ambacho kitanisaidia kwenye afya ya mwili wangu. Kwa hivyo haswa sipendi chakula cha haraka. Sipendi, ju si. Si chakula ambacho ni kizuri.